Sisi huwa tunapenda kucheza mchezo wa pool ambao Kwa mara mingi huwa unatuleta pamoja Tuna wakati ambapo tunajifinjari, tunafungua mchezo, tunashindana moja kwa moja na atakaeshinda mipira mingi ama michezo mingi ndiye ambaye huwa anatangazwa mshindi na pia tuna tunayosheria ambayo ukishinda mipira mingi hautakuwa pakulipishwa bill ambayo tumetumia wakati tunapocheza so kwa hiyo uingie unajituma unacheza ukishinda mingi unajua kwa hiyo sikuwa kuna kitu ambacho utaweza kulipia.

Ambacho kina nifurahisha sana nikuwa na wezo ama ninapopata fedha za kujikimwa kimaisha Wakati ninapolipua ninaona pesa zangu zinatosha kukulipa Bills ama maitaji yangu Wakati ninapopata njia ambazo zita niwezesha pia kupata pesa nyingi ama kupata kazi nzuri pia nikitu ambacho kina nifurahisha kwa minajili Ninakuwa na uhakika kwamba nitaweza kujisimamia, nitaweza kusimamia mtoto wangu na nitaweza kulipa mambo ambayo nahitaji katika hii maisha Kwa hiyo ni nipate nafasi, nikipate uwezo ambao ama ni kipata resources ambazo zina niwezesha kujizingatia Hapo ndipo ninafurahia na nina kuwa mwenye furahasa.